Nilipenda sana somo la sayansi, nilivutiwa na jinsi, nilivyokuwa, nikifundishwa, kuelewa jinsi dunia inavofanya kazi kutoka kwa mimea na wanyama hadi sayansi ya mwili na kemia. Nilipenda pia kufanya majaribio darasani, kwani yalikuwa na msisimko na kunifanya nijifunze kwa njia ya vitendo, sio tu kwa kusoma kitabu.